Ninapofuraha kuwa nyumbani, napumzika na kutumia muda. Na familia yangu, ninasikiza mziki natazama vipindi ninavyovipenda. Na wakati mwingine nasoma au kupanga shughuli zangu za siku zijazo. Nikiwa niko free, nikiwa niko.

Mchezaji wa michezo ninae mpenda ni Cristiano Ronaldo kwa sababu ni mchezaji wa soka na mwenye bidii kuthubutu na anayeweka mfano mzuri wa nidhamu na mazoezi makali uwezo wake wa kufanikisha timu na kushinda mechi unanifanya ni muone kwe moyo wa kumsifu.

Ndiyo, ninapenda kupanda milima kwa sababu kuna nifanya nijisikia karibu na asili na kunipanua mwili na akili. Kupanda milima kunatoa changamoto nzuri, kunaboresha nguvu na uvumilivu na pia hutoa nafasi ya kupumzika na kufurahia mandari yaliyoko kwenye mlima.

Chakula ni nacho kipenda zaidi ni wali wa samaki wakukaanga. Napenda ladha yake tamu na jinsi kina vyonipa nguvu. Pia ni rahisi kuandaa na mara nyingi kufanya siku yangu kuwa nzuri na yenye furaha zaidi.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira na kusaidia pale inapohitajika. Pia ninawashauri vijana na kushirikiana na wengine ili kuboresha ustawi na maendeleo ya jamii yetu.

Mimi kibinafsi napenda kuwa pahali ambapo ni patulivu na safi. Ambapo kuna mwanga wa kutosha na hewa safi. Mahali kama hapa, huniruhusu kupumzika, kuzingatia mawazo yangu, na kufanya kazi au kujifunza kwa ufanisi bila usumbufu wa aina yoyote.

Ndiyo, natumia mfumo wa salama vidole kwenye simu na kompyuta zangu. Hii inanipa usalama wa data zangu. Hufanya niwe na uhakika kwamba taarifa muhimu ziko salama. Na pia ni rahisi na haraka kufungua bidhaa bila kutumia nenosiri ndefu sana.

Nikiwa na tatizo kazini, ninashambulia tatizo kazini kwa kuchunguza chanzo chake kwanza. Baada ya hapo, nianzie kwa kupanga suluhisho linalowezekana, kushirikiana na wenzangu na kutekeleza hatua kwa utaratibu. Pia nahakikisha kuangalia matokeo na kurekebisha inapohitajika.

Mchezo wa olimpiki ninaye penda ni mbio za mbio za mwendo wa juu kwa sababu zinahitaji kasi, nidhamu na nguvu. Ninavyofurahia kutazama na penda kuona jinsi wachezaji wanavyobadlishana mbinu na kushindana kwa bidii. Mchezaji ninaye mpenda ni Usain Bolt kwa sababu ni mtu aliye na haraka sana na hutua motisha kwa mashabiki. Michezo ya olimpiki hunifanya nijisikie furaha na mtu mwenye msisimuko.

Mimi somo ambalo nililopenda shuleni lilikua ni somo la hisabati. Kwa sababu hunifundisha kufikiri kwa mpangilio na kutatua matatizo kwa ustadi. Napenda pia jinsi somo hili linavyonisaidia kufanya maamuzi sahihi katika maisha ya kila siku, na kuboresha weleo wangu wa nambari.

Kumbukumbu yangu ya kutisha niliokumbana nayo ni wakati nilipopata ajali ndogo ya gari. Ilinitishia sana kwa sababu ilihusisha hatari ya majeraha lakini pia ilifundisha kuwa makini na zaidi kuzingatia usalama wa kila siku.

Zoea nzuri nilioijenga ni kupanga kazi zangu kila siku kabla ya kwanza. Hili limenisaidia kuwa na nidhamu, kukamilisha majukumu kwa wakati na kushugulikia changamoto amba kwa utaratibu mzuri Zoeya hili linanifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi kila siku.

Kazi ambayo naichukia nikiwa nyumbani ni kazi ya kuosha vyombo. Mara nyingi kwa sababu inachukua muda wangu na wakati mwingine ni uchungu. Hata hivyo najitahidi kuifanya kwa ustadi ili kuimarisha usafi na nidhamu nyumbani.

Nimeona bahari. Nilifurahia sana manthari yake. Kuona mawimbi, kupumua hewa safi, na kusikia sauti ya maji kunanifanya nijisikie mtu mwenye utulivu na furaha. Bahari pia hunisaidia kufikiria na kupumzika kisaikolojia.

Eh ndio ninafuata matukio ya kitaifa kupitia kwenye televisheni mitandao na tovuti za habari. Hili hunisaidia kuboresha uelewa wangu wa dunia. Kujua kinachoendelea kwa wakati halisi na kunipa maoni sahihi juu masuala ya kimataifa.

Kutumia teknolojia ya sauti ninatumia mara nyingine. Kama vile kurekodi ujumbe, kutumia msaada wa sauti kwenye simu na kutumia programu za kufanya mazungumzo. Teknolojia hii hunisadia kufanya kazi kwa urahisi kuwasiliana haraka na kuboresha ufanisi katika maisha ya kila siku.

Ndiyo ninapenda kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa maisha ya zamani na jinsi jamii zilivyokuwa. Historia hunipa mafunzo muhimu, hunisaidia kuepuka makosa ya zamani na hunifanya niithamini zaidi, tamaduni na maendeleo ya dunia.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni sebule kwa sababu ni pana na tulivu. Hapa naweza kupumzika, kusoma vitabu, kuangalia televisheni na kutumia mda na familia. Chumba hiki hunifanya nijisikie mtu mwenye starehe na mtu aliye na furaha nikiwa na familia.

Ninapendelea rangi ya blue kwa ukuta wa chumba kwasababu hunipa utulivu na hali ya starehe rangi hii pia hufanya chumba kuonekana kikubwa na safi na hunifanya nijisikie vizuri nikiwa ndani ya chumba hicho.

Aina ya keki ambayo ninayo ipenda ni keki ya chokoleti. Kwa sababu ni tamu na kufanya sikukuu kuwa ya furaha. Pia napenda jinsi inavyoweza kupambwa na rangi na mitindo tofauti ikifanya kila kipande kuwa na cha kuvutia na chenye utamu halisi wa.

Siku yangu ya kuzaliwa na sharekea kitu cha kwanza nakuwa na chakula kizuri yambacho nala pamoja na familia na marafiki mara nyingine hufanya sherehe ndogo nyumbani au kupiga picha na kucheka pamoja. Hii hunifanya nijisikie furaha na kushukuru kwa mwaka mpya na maisha yangu ya mbeleni.

Filamu ninayoipenda zaidi ni ile yenye hadithi ya kusisimua na mafunzo ya maisha. Napenda filamu hii kwa sababu inawahusika wanaovutia na ujumbe unaonifanya nifikirie kwa kina. Kila ninapo iona, huniburudisha na hunipa motisha.

Mazoezi ya mwili ninafanya mara kama tatu kwa wiki, sana sana asubuhi na jioni, mazoezi haya hunisaidia kuboresha afya, na pia hurusu kupumzika kisaikolojia baada kufanya shughuli za kazi, na pia kuniongezea nguvu na stamina kwenye mwili.

Ndiyo ninapenda kulima kwenye bustani. Kwa sababu hunipa nafasi ya kufurahi. Yani kufurahia mimea na maua. Na pia hunifundisha uvumilivu na nidhamu. Kulima kwenye bustani hunisadia kupumzika, kupata hewa safi. Na kufurahia matunda au mboga zangu ninazozipanda.

Ndiyo ninapenda kupiga chombo cha mziki. Haswa ninacheza piano, kwa sababu hunisaidia kujieleza na kupumzika akili. Mziki hunipa furaha, huniondolea msongo wa mawazo. Na hunifanya nijisikie huru ninapopiga na kujifunza.

Ndiyo ninapenda kununua vitu kwenye mtandao kwa sababu ni rahisi na huokoa mda naweza kulinganisha bei kuchagua bidhaa kwa utulivu na kupokea bidhaa nyumbani njia hii hunirahisishia maisha ya kila siku kwa sababu sio lazima uende kwenye chumba cha uuzaji yotunaigizia kwenye mtandaoni na huokoa mda.

Ninaboresha michakato yangu ya kazi, kwa kupanga majukumu mapema, kutumia zana za teknolojia ili kurahisisha kazi na kushirikiana kwa karibu na wenzangu. Pia, nakagua matokeo ili kubaini maeneo yanayohitaji maboresho na kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa ufanisi.

Wakati wa baridi kali, ninapenda kubaki nyumbani nikivaa nguo za moto na kutumia vinywaji vya moto kama chai au kahawa. Pia hufanya kazi ndogo ndogo za nyumbani kama vile kusoma vitabu kutazama filamu. Hii hunisaidia kupumzika na kushughulikia baridi kwa ustarehe.

Nimewai kutembelea ziwa la moto kama mara mbili hivi. Nilifurahi kuona maji yakiteremka na mazingira ya asili yaliyo tulivu. Ziara hizo hunipa utulivu wa akili. Hunifanya nijisikie karibu na mazingira na kunipa kumbukumbu nzuri za safari.

Tabia ya watu inayonichukiza ni kuchelewa mara kwa mara kwa sababu, inasababisha usumbufu na kuathiri ratiba yangu. Napendelea watu kuwa na nidhamu ya kuheshimu muda. Kwani ili kufanya mawasiliano na kazi kwa rahisi na yenye ufanisi zaidi.

Ninapenda mikutano yenye malengo wazi na yenye ufanisi. Mikutano kama hiyo, hufanywa kwa mpangilio mzuri. Kila mtu akapata nafasi ya kuzungumza na kushirikia na kutatua changamoto. Hii hunifanya niwe na taarifa sahihi ya kufanya maamuzi bora.

Hapana, siishi mahali ambapo nilipozaliwa kwa sasa nilihamia eneo lingine kwasababu ya kazi na fursa za maisha. Hata hivyo, bado ninathamini sana mahali nilipozaliwa kwasababu ndipo nilikokulia na kupata msingi wangu wa maisha.

Katika mji niliozaliwa, ulikuwa mji mdogo uliojaa watu wakarimu na mazingira ya asili mazuri. Mji wangu unasoko lenye shughuli nyingi, shule kadhaa na maeneo ya kijamii ambapo watu hukutana. Kukua huko kulinifundisha mshikamano, bidii na kuheshimu watu wengine.

Ndiyo, ninafahamu majirani zangu na huwa nawasiliana mara kwa mara na wao. Tunasaidiana katika mambo madogo ya kila siku na kushurikiana katika shughuli za kijamii. Uhusiano huu, huleta amani, usalama na mshikamano mzuri katika jamii zetu.

Ninatoa sadaka au michango, kadri ninavyoweza naamini kusaidia wengine ni jukumu la kila mtu katika jamii. Michango kusaidia watu wanaohitaji hujenga mshikamano na hunipa furaha ya kushiriki. Katika maendeleo ya kijamii ambayo tunayoishi.

Ninapenda kuvalia tishati kwa sababu ni rahisi huru na inafaa kwa matumizi ya kila siku. Tena tishati hunifanya nijisikie huru kwa kufanya shuguli zangu kwa urahisi hasaa wakati wa hali ya hewa ya joto ama nikiwa pale nyumbani tishati ni rahisi kuliko shati.

Ningependa kujifunza lugha ya kihispania, kwa sababu inazungumzwa na watu wengi duniani. Kujifunza lugha mpya hunisaidia kuwasiliana na tamaduni tofauti kando na yangu. Kupanua maarifa na kuongeza fursa za kazi na safari za inje.

Ndiyo, ninapenda kuvaa kofia, haswa pale wakati wa jua, linapowala ama wakati wa wa baridi. Kofia hunilinda kutokana na jua na hali ya hewa, na pia huniongezea mtindo katika mavazi yangu ya kila siku, kama vile fasheni mpya.

Timu bora ya kiragbi ya kimarekani ni New England Free Jacks. Timu hii hushiriki katika ligi ya Major League Rugby na imepata mafanikio makubwa katika miaka ya hivi karibuni. Inajulikana kwa nidhamu ushirikiano wa timu na kiwango kizuri cha ushindani katika ligi yao.

Mahali pa ibada ninaenda marakadha kwa mwezi, hasa jumapili au siku za sherehe maalumu. Ninafurahi kwenda mahali pa ibada kwa sababu, kunanipa amani, kunanisaidia kuungana na jamii, na kunanisaidia kuimarisha imani yangu katika Mungu.

Ndiyo ninapenda kucheza ngoma kwa sababu hunipa furaha na kunisaidia kufanya mazoezi ya mwili. Kucheza ngoma hunipa nafasi ya kujieleza kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia mziki ninao upenda. Na pia katika mziki ninatagamana na wenzangu na hivyo ninashirikiana na wawo katika kila jambo.

Ninapenda kufuata televisheni zenye mafunzo ya kielimu. Burudani Kama National Geographic Discovery Channel na TV One Regi huu hunitia msukumo. Hunipa maarifa mapya kuhusu sayansi na mazingira. Na pia hunifurahisha kwa vipindi vya burudani vinavyoletwa.

Mimi ni mtu wa kuwahi kwa sababu napenda kupanga muda wangu vizuri na kuheshimu ratiba za wengine. Kuwahi hunisaidia kufanya mambo kwa utulivu, kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha kazi zinafanyika kwa ufanisi na ufasaha kwa wakati unaofaa.

Ndiyo ningependa kurudu ujanani kwa sababu ingekuwa furusa ya kujifunza mambo mapya kufurahia michezo na marafiki zangu na kufanya maamuzi bora zaidi. Ujana unanikumbusha furaha za utotoni na kunisaidia kuthamini kila wakati wa maisha ambao tunayoyaishi.

Ndiyo ninafanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia mawasiliano ya mtandao kama vile barua pepe. Simu na video za konfarenzi ninahakikisha kila mtu anaelewa majikumu yake. Kushirikiana kwa uwazi na kutoa maoni ili kufanikisha malengo ya pamoja na kwa ufanisi.

Kusubiri kwenye mstari mara nyingine, ninajihisi uvumilivu na subira. Lakini pia wakati mwingine, hufanya nishike hamu ya haraka. Najaribu kutumia muda huu kwa kupanga mambo ya kusoma. Na kufikiria kazi zangu ili muda usipotee kamwe.

Viatu ambavyo na vipendelea ni viatu venyevilivyo na starehe na vina vifaa kwa kila siku. Kama viatu vya michezo au sandoli. Viatu hivi hunirusu kusogia kwa uhuru, kufanya kazi au shuguli za kila siku bila usumbufu wote. Na pia huongeza mtindo wangu wa kila siku.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kumaliza masomo yangu kwa mafanikio. Tukio hilo lilinifumbisha nidhamu, uvumilivu na kujiaamini. Lilinipa mwelekeo mpya wa maisha na kunitia moyo, kufanya kazi, kwa bidii, ili kufikia malengo yangu ya baadaye.

Mchezaji anayejulikana kama moja wabora wa mpira wa kikapu duniani ni Michael Jordan. Alicheza NBA na Chicago Bulls. Akashinda ubingwa mara sita na kuwa man of the match maratano Jordan alifahamika kwa ujuzi wake wakipekee. Ushindi wake wa mara kwa mara na jinsi alivyochochea mashabiki na wachezaji wengine.

Kwa kawaida, mimi hulala masaa saba mpaka masaa nane kila siku. Usingizi huu unaniwezesha kupumzika vizuri, kurudisha nguvu mwilini na kuwa na akili safi kwa shughuli za kila siku mpya. Pia hulala kwa utulivu bila usumbufu wa kelele nyingi nyingi.

Ndio, ninapenda kunywa maziwa kwa sababu ni yenye lishe na husaidia kufuata afya nzuri. Maziwa hunipa nguvu na huchangia ukuwaji mzuri wa misuli na mifupa. Pia hunisaidia kuanza siku kwa furaha na nishati.

Kwa uzoefu ambao ni nilioupata wa kushangaza niliyo kuwa nayo ni safari nilio fanya kwenye mji wa pwani. Nilishuhudia mandhari ya kuvutia. Mazao ya baharini na watu wanye ukarimu wa hali ya juu uzoefu huu ulikuwa kipekee na kuniachia kumbukumbu za furaha. Na mshikamano kati yangu na mshikamano.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kupanga malengo wazi, kuelewa mahitaji na kugawanya majukumu kwa timu. Pia, ninahakikisha kutumia rasimali ipasavyo, kuweka ratiba sahihi na kufatilia maendeleo kila hatua ili mradi uwe na mafanikio.

Nina mahusiano ya heshima na upendo na wazee wangu. Ninajifunza kutoka kwa hekima yao. Ninawaheshimu kwa maneno na matendo yao. Na mara nyingi tunashirikiana katika shughuli za familia. Pia napenda kuwa karibu nao, kuwasikiliza na kuhakikisha wanajua, wanadhaminiwa.

Kiongozi mzuri, anaongozwa na heshima uwazi na mawasiliano mazuri. Anaweza kusikiliza wengine, kufanya maamuzi sahihi, kuwahimiza na kuhamasisha timu, kwa mfano watabia njema. Pia ni mvumilivu na anaweza kushugulikia changamoto kwa busara.

Katika kazi yangu, ninataka kufikia katika kiwango cha juu, cha ufanisi na maarifa katika kazi yangu. Nikijifunza kila siku kuchangia kwa tija kwenye kampuni na hatimaye kuwakiongozi au mtaalamu anayeshimika katika sekta yangu. Pia ninataka kujenga uhusiano mzuri na wenzangu na kuwacha athari chanya.

Ndiyo ninapenda chakula cha haraka mara kwa mara kwa sababu ni rahisi na haraka hasa wakati sina muda hata hivyo ninajitahidi kula chakula chenye afya zaidi ili kudumisha nguvu na afya yangu kwa muda mrefu.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya Japani kwa sababu ni nchi yenye mchanganyiko wa utamaduni wa kale na teknolojia ya kisasa. Nimesikia kuhusu mandhari yake ya milima, bustani za samurai na miji yenye usafi mkubwa. Ningependa kuona Himeji Castle, milima ya Fuji na sherehe za jadi. Nikiwa hapo, ningejiuliza sana nishangilie mandhari na kujifunza zaidi kuhusu tamaduni za kijapani.

Ninachaji kifaa changu maramoja ama marambili kwa siku. Kulingana na matumizi yangu. Ikiwa nimekitumia sana kwa kazi ya michezo. Naweza kuchaji marambili. Ninajitahidi kuhakikisha betri haikosi kabisa ili kifaa kiendele kufanya kazi bila usumbufu wala tashwishi yoyote.

Harufu ambayo ni nayo ipenda ni harufu ilio mzuri, harufu ya maua, harufu ya chakula kitamu. Kwa maana harufu hiyo inavutia kwenye mapua na inafanya msisimuko wa mwili unakua ulio mzuri sana. Kutokana na ile harufu nzuri inayotokana kwa maua na kwa chakula.

Nimewahi safiri kwenye sehemu nzuri kadha kama vile amboseli kwa sababu ni madhari yake ya milima wanyama pori na anga safi ilikuwa nzuri na ya kushangaza. Nilishangaa kuona tembo wakikimbia kwenye savana na jua likitua nyuma ya milima kilimanjaro. Safari hiyo ilinipa amani na furaha kubwa sana.

Kulinda mazingira, kwa kuchonga taka vizuri, kupunguza matumizi ya plastiki na kuokoa maji na umeme. Pia ninashiriki katika mskumo wa kupanda miti na kusafisha maeneo ya jamii. Ni muhimu kwangu kuchangia kulinda sayari yetu, kwa vizazi vijavyo.

Ndivyo napenda kwenda pwani kwa sababu inanipa utulivu na furaha. Ninapenda kusikiliza mawimbi ya bahari, kutembea kwenye mchanga na kufurahia upempo mwanana. Safari za pwani hunisaidia kupumzika na kufikiria upya. Inapokuwa kwenye ufuwo wa bahari.

Ninawatia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza, kutuoa maneno chanya na kuwasaidia pale wanapohitaji msaada. Pia ninashiriki mafanikio yao, kuwahimiza wakiwa na changamoto na kushirikiana nao katika kufanikisha malengo yao. Hii husaidia kujenga uhusiano mzuri na kuhamasisha kila mmoja.

Ninaweza kusimamia na pia kusimamiwa. Ninapenda kusimamia kwa sababu inanipa nafasi ya kuongoza na kusaidia wengine. Lakini pia niko tayari kusimamia kwa sababu hunisaidia kujifunza mambo mapya, kuboresha uwezo wangu wa kutangamana na wakubwa wangu na kufanya kazi kwa maelekezo sahihi.

Wakati wa msongo wa kazi ninapumzika kidogo, kuzipanga kazi zangu kwa mpangilio na kushughulikia kila jambo hatua kwa hatua. Pia ninajaribu kunywa maji kupumua kwa utulivu na kuzungumza na wenzangu ili kupunguza msongo na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo, nimewahi kulima, nimepanda mboga na matunda kama viazi, mahindi na nyanya. Kulima kunanifundisha uvumilivu, kazi kwa bidii na umuhimu wa kushirikiana na ardhi kwa heshima na hekima. Pia, hufurahisha kuona matunda ya kazi yangu yakikua.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni lile linalonihimiza kutumia umakini na ustadi wango. Kama vile kuthibiti ubora wa bithaa kupima au kusimamia taarifa. Napenda kazi zinapokuwa na changamoto kidogo. Zinanifundisha jambo jipya na kunipa kuridhika baada ya kuzitimiza.

Ninangoja barua pepe kadri inavyohitajika. Kawaida mara mbili ama tatu kwa siku. Najaribu kusoma na kujibu barua pepe muhimu haraka na kwa upesi. Huku nikiepuka kuangalia mara nyingi ili kuendelea na kazi zangu bila ya usumbufu wowote.

Ninapenda vipindi vya elimu na habari kama vile programu za sayansi, teknolojia na historia. Kwani hunifundisha mambo mapya. Pia napenda vipindi vya burudani kidogo kama filamu na tamthilia. Vinapunguza msongo na kunipa furaha baada ya kazi.

Ninaamini kampuni ya Apple na Google kwa sababu hutoa bidhaa na huduma zenye ubora. Usalama na uvumbuzi wa hali ya juu. Pia zinafwatilia viwangu vya ubora na faraga ya watumiaji. Jambo linalo ongeza imani yangu kwao.

Ndiyo, ninapenda kusoma maoni mtandoni kwa sababu hunisaidia kuelewa mitazamo ya watu wengine na kufanya maamuzi bora. Maoni hunipa uzoefu wa wengine, kunionya kuhusu changamoto na kunisaidia kuchagua kwa hekima kabla ya kununua.

Ninajistawisha wakati wa likizo kwa kupanga shughuli zenye furaha na kupumzika. Napanga safari fupifupi kusafiri pwani au mashambani au kuwa na muda wa familia na marafiki. Pia napanga muda wa kujifunza kitu kipya au kufanya mazoezi ili kuondoa msongo wa kazi.

Ndiyo ninapenda kupika kwa sababu hunipa wakati nafasi ya kuwa mbunifu na kujifunza mapishi mapya. Kupika hunisaidia kupumzika, kuokoa gharama na kuhakikisha nakula chakula safi na ambacho kilicho na afya.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kupanga kazi muhimu na kudhani muda unao hitajika. Inatengeneza orodha ya kipaumbele. Nikiangalia kazi ya timu na malengo makubwa ya kampuni kila mwisho wa mwezi, ninapima maendeleo yangu. Kurekebisha mikakati na kuhakikisha nimefikia au karibu kufikia malengo yangu.

Ningependa kutembelea piramidi za kimisri kwa sababu zina historia ndefu na vya kuvutia nimejisikia kuhusu ustadi wa ujenzi na maisha ya kifarao. Ningependa kuona piramidi hizo na makumbusho ya kale. Kufika hapo kungekua ni uzoefu wa kujifunza na kushangilia historia ya kale. Nyakati za farao.

Ndiyo, nimewai kujifunza gitaa, nimejifunza misingi ya miondoko na akodi rahisi. Kupiga gitaa kunanifraisha, kunisaidia kupumzika, na pia kunanifundisha uvumilivu na mazoezi ya mara kwa mara ili kuboresha ujuzi wangu wakati ninapopiga gi.

Ninapenda kucheza michezo pamoja nikiwa na marafiki kwa sababu hunifurahisha na kunaleta mazoezi. Pia napenda kutazama michezo kama mpira wa miguu au riadha. Kwani hunipa burudani, kunifundisha mbinu na kuihamasisha kushindana vizuri.

Napenda ee kutumia mda wangu na familia yangu kwa kucheza michezo, kuzumumza, kushiriki kwa chakula ya pamoja napia napenda kuenda likizo fupi na kutembelea marafiki au jamaa. Hili husaidia kuimarisha uhusiano, kufrahia pamoja na kuunda kumbukumbu nzuri pamoja na familia.

Asubuhi napenda kunywa chai ama kahawa moto kwa sababu hunisaidia kuamka na kuanza siku kwa nguvu. Wakati mwingine pia napenda kunywa maji au juisi ya matunda kwa afya na kutoa nishati ya mwili. Kinywaji hiki husaidia kujiandaa kwa kazi na shughuli ambazo ziko mbele ya siku.

Kinacho nipa motisha kazini, ni kuona matokeo ya kazi yangu, kufanikisha malengo na kupokea shukurani au pongezi kutoka kwa wenzangu au wasimamizi. Pia napata motisha kutokana na changamoto zinazonifundisha kitu kipya na kunifanya nijitahidi kila siku nikiwa kazini.

Ninapenda upepo na ac kulingana na hali. Upepo wasiliya hunifuraisha na kunipa hisia ya utulivu. Lakini ac inafaa wakatu wa joto. Nikubwa sana. Au nafanya kazi ndani ya ofisi. Kila moja hutoa faraja. Na husaidia kukabiliana na joto. Kwanjia tofauti tofauti.

Jambo muhimu ambalo nishawai funzwa, nilifunzwa na mzazi wangu. Walinifundisha umuhimu wa nidhamu, kazi kwa bidii, na kujifunza kutoka kwa makosa ambayo nimeyafanya. Ushauri wao umenisaidia kuwa mtu anayeijitahidi na kuendeleza ujuzi wangu kila siku mpaka wa leo.

Simu yangu ninaitumia zaidi wakati wa mawasiliano na kazi. Naitumia kupiga simu, kutuma ujumbe, kuangalia barua pepe. Pia huitumia kupata taarifa mtandaoni na kujifunza mambo mapya. Jambo linalonisaidia kuwa na ufanisi kila siku.

Napenda tabia ya uaminifu, mtu awe na heshima na mshikamano kwa wengine. Napenda watu wawe wa ukweli, wenye mawasiliano mazuri na wanaposhirkiana kusaidia na wenzake. Tabia hizi hufanya mahusiano kuwa mazuri na kunipa motisha ya kushirkiana na wengine.

Ninashughulikia kazi ya dharura kwa kuipa kipaumbele, cha haraka, kupanga hatua za haraka na kushirikiana na wengine ikiwa ni lazima. Pia ninajitahidi kubaki mtulivu ili kufanya maamuzi sahihi na kuhakikisha kazi inakamilika kwa ufanisi bila makosa.

Baada ya siku ndefu, ninapumzika kwa kidogo, kusikiliza muziki na kuangalia televisheni wakati mwingine nacheza michezo ya burudani au kuzungumza na familia na marafiki. Hii husaidia kuondoa msongo na kujiandaa kwa siku mpya ambayo inafuata.

Kujiandaa kwa mkutano, napanga maudhui niliyohitaji kujadili, nikihakikisha taarifa na nyaraka ziko tayari, najiandaa kiakili kwa maswali yanayoweza kuulizwa na kuzingatia muda. Pia ninapanga jinsi nitakavyowasilisha kwa uwazi na kwa heshima ili mkutano uende vizuri uwezekanavyo.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa kuwa makini na kusikiliza kwa umakini. Najaribu kuelewa hoja zao, kuchukua mapendekezo mazuri na kuyatumia kuboresha kazi yangu. Pia ninashukuru maoni chanya na kushugulikia maoni hasi kwa busara na kujifunza kutokana na hayo.

Napenda kuzungumzia siasa kwa kiasi sana na kwa heshima. Ina nisaidia kuelewa kinachoendelea katika jamii na nchi yangu, lakini napendelea majadilio yenye hoja na bila migogoro. Mazungumzo ya aina hii hunipanua ufahamu wangu kwenye ulingo wa siasa.

Ninashughulikia makosa kazini kwa kukubali kosa langu kwa uwazi, kujifunza kutoka kwa makosa hayo na kuyarekebisha haraka. Pia ninaweka hatua za kuzuia makosa kama hayo kutokea tena na kushirikiana na wenzangu kuhakikisha kazi inakamilika kwa usahihi.

Kwa kawaida, nakaa hadi saa nne ama saa tano usiku, kulingana shughuli zangu. Najaribu kulala mapema kadri inavyowezekana ili kuwa na nguvu na umakini siku inayafuata. Mara nyingine, kama kuna kazi au masomo muhimu, ninaweza kukaa kidogo zaidi.

Ninapotaka kustarehe, nasikiliza muziki laini, napumzika kimya kimya ama nafanya shughuli nyepesi zinazonifurahisha. Kwani mambo hayo hunisaidia kutuliza akili kupunguza msongo wa mawazo na kurejesha nguvu baada ya shughuli za siku mzima.

Ninajihisi vizuri kuhusu tathmini ya kazi kwa sababu zinanisaidia kuona maendeleo yangu, kuboresha udhaifu na kunipa motisha ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Ninapokuwa nikitekeleza malengo yangu ya kazi.

Wakati umeme unapokatika, napanga kazi nyingine ndogo kwa sababu siwezi kutumia mashine au vifaa vya umeme. Kwa mfano ninaweza kuandaa ripoti, kupanga mizigo, au kupanga shughuli zinazofuatazo. Jambo linalosaidia kutumia muda mzuri na kuhakikisha kazi haishindikani kamwe.

Kuwasiliana na watu, ninapenda kwasiliana nao ana kwa ana au kwa njia ya uandishi kwa sababu njia hizi hunisadia kueleza mawazo kwa uwazi, kuelewana haraka na kuepuka mkanganyiko wakati wa kusharikiana na wengine.

Ndiyo, ninaweka picha zangu mitandaoni, mara chache, kwa sababu napenda kushiriki kumbukumbu muhimu na marafiki au familia, lakini pia nahakikisha na Linda Faraga yangu na kuchagua picha zinazofaa kuonekana na watu wengi kwenye mtandao.

Programu ambayo ninayoitumia kila siku ni programu ya WhasApp. Hii programu inanisaidia kuwasiliana na marafiki pamoja na familia waliombali nami kwa sababu ni mjia rahisi sana ya kuwasiliana na wapendwa walio mbali.

Ninapenda juisi ya maembe. Kwa sababu ni juisi ilio na virutubishi bora. Na juisi ilio na uzito kamili. Na ilio na ladha nzuri na harufu nzuri. Juisi hiyo ukinywa inanipea nishati. Na virutubisho vinavyonisaidia mwili.

Muda wangu wa bure ninautumia kwa kutembelea marafiki, kuwapigia, kutangamana na wenzangu, kuenda michezoni, na pia kufanya usafi hapa na pale nikiwa nyumbani. Nikiwa pale nyumbani natumia kusafisha vyombo kupika hapa na pale na kufua nguo.

Muda wangu kazini naushughulikia kwa kupanga ratiba ya kila siku na kuweka kipaumbele cha kazi kwa sababu njia hii inaniwezesha kumaliza majukumu yote kwa wakati, kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha kazi inakamilika kwa usahihi bila ya kuchelewa.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuodhoresha majukumu muhimu kila siku na kuweka mda maalumu kwa kila moja kwa sababu inaniwezesha kushughulikia kazi kwa mpangilio, kuepuka usumbufu na kuhakikisha kila jukumu linakamilika kwa ufanisi bila kusababisha msongo wa mawazo.

Ndiyo, ninanunua vitu kutumia simu, kwa sababu ni rahisi, huchukua muda mfupi, na kuniruhusu kulipa bila kwenda dukani. Huku pia nikipata historia ya manunuzu kwa urahisi, kwa ajili ya kumbukumbu ya baadaye jinsi nilivyotumia pesa.

Mafanikio nilio yapata kazini ni kuhakikisha kila bini. Limebiniwa na kuekwa label kikamilifu na uzito wa matunda kuingizwa bila makosa. Kwa sababu hii imeongeza tija ya timu, imerahisisha utaratibu wa kazi na imenipa kurethika kwa kuona kazi inafanyika kwa usahihi.

Mfanyikazi bora zaidi ni yule anayejali wateja, anapanga biashara vizuri, na huendeleza ujuzi wake kila wakati kwa sababu njia hizi husaidia biashara kufanikisha malengo, kujenga uhusiano imara na wateja, na kudumisha tija na udhabiti wa mapato kwa muda mrefu.

Ninaweka neno siri kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, nambari na alama maalum, na kutoandika nenosiri mahali popote kwa sababu njia hii inalinda taarifa zangu. Inazuia ufikiaji usioidhinishwa na kusaidia kudumisha usalama wa data, binafsi na kazini.

Ninaongeza uzalihaji wangu kwa kupanga kazi vizuri. Kutumia mda kwa ufanisi na kuepuka usumbufu wa mda mfupi. Kwa sababu njia hizi usaidia kukamilisha majukumu haraka. Kupunguza makosa na kuongeza tija kazini bila kuongeza msongo wa mawa.

Jambo la muhimu la dini kwangu ni maadili ya heshima, msaada kwa wengine na kufanya mema kila siku kwa sababu yananiongeza kufanya maamuzi sahihi, kunisaidia kuwa na tabia njema kazini na nyumbani na kuchangia amani ya akili na mshikamano wa watu wengine.

Ndiyo ninasoma gazeti mara chache kwa wiki kwa sababu hutoa habari za sasa hupanua uelewa wangu wa mambo mbali mbali na hunisaidia kufuatilia matukio muhimu yanayohusiana na kazi, jamii, siasa na dunia kwa jumla.

Ninajenga mahusiano yangu na wafanyikazi wengine kwa kuwasiliana kwa heshima, kushirikiana katika kazi na kusaidiana pale inapohitajika. Kwa sababu njia hizi hujenga uaminifu, huimarisha mshikamana wa timu na kufanya mazingira ya kazi kuwa chanya na yenye tija.

Na shugulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi mapema, kutoa kipao mbele na kuzingatia muda kila hatua kwa sababu njia hii kusaidia kumaliza majukumu bila stress kuepuka makosa ya haraka na kuhakikisha kazi inakamelika kwa wakati bila kuchelewa.

Ninapenda kununua vitu kwenye maduka ya karibu ama sokoni kwa sababu ni raisi kupata bidhaa kwa haraka. Naweza kulinganisha bei na ubora. Na pia kusaidia wafanyi biashara wa eneo lango huku nikiepuka gharama na usumbufu wa kusafiri kwa umbali.

Ninafua nguo mara moja ama mara mbili kwa wiki kwa sababu husaidia kudumisha usafi, kuzuia harufu mbaya na kuhakikisha nguo ziko tayari na nadhifu kwa matumizi ya kila siku. Bila msongamano wa nguo chafu.

Ninasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kukutana na familia na marafiki na kufraia chakula pamoja kwa sababu inaniwezesha kushirikiana kwa furaha, kuunda kumbukumbu mzuri na kuonyesha shukurani kwa maisha ya wale ambao wapokaribu nami.

Mazingira ya kazi kuwa mazuri yanakuwa pale ambapo kuna ushirikiano, heshima na mpangilio mzuri wa kazi. Kwa sababu hali hizi husaidia wafanyikazi kufanya kazi kwa umakini. Kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza tija na kuridhika kazini.

Ninatumia simu yangu kwa mawasiliano, kupata taarifa na kusumamia shughuli za kila siku kwa sababu inanisaidia kuwasiliano haraka na watu, kufuatilia habari na kazi na kurahisisha maisha yangu ya kutumia programu muhimu bila kupoteza muda.

Kumbu kumbu yangu ya utotoni ni kucheza na marafiki, shambani au bustani ya jirani kwa sababu ilikuwa furaha safi. Ilinifundisha kushirikiana na wenzangu na kuniachia kumbu kumbu za mshikamano na ustai wa familia na jamii wa karibu.

Mazoezi yangu ya kila siku ni kutembea kidogo, kufanya mazoezi ya mwili nyepesi na kufanya kuvuta pumzi kwa kina kwa sababu kusaidia kudumisha afya. Kuongeza nguvu za mwili na kuhakikisha akili inakuwa makini na yenye utulivu kwa shughuli za siku.